Ili kushirikiana na timu kikamilifu, mimi huwa natoa ushauri kwao. Na saa ingine nawatafutia washauri mbali mbali ili kuwainua na kuwaweka pamoja ili timu iwe na nguvu ya kutosha lazima tuwe tunakaa pamoja kama ni kuinuana kifedha nawainua. Ama nawatafutia mahali watatoa fedha ili timu iweze kupata nguvu na iweze kuenda mbali. Lazima niwe karibu na wao. Ili chochote kinachotendeka kibaya ama kizuri niwe niko hapo kujua. Iri niweze kutatua. Kama ni matatizo niweze kutatua haraka. Kama ni kuinua nijuwe kweli. Kuna kitu ya maana tumefanya. Iri kushirikiana na wawo. Na hapo itafaulu kitimu, timu itaenda mbali. Na itakuwa ya maana sana na ya kufaana katika mji.

Ndiyo, mimi napenda kufanya kazi nyumbani sana, sana sana kazi ya kung'arisha boma na kazi ya kung'arisha nyumbani, ndani. Kazi ya kutandika vitanda sana sana baada ya watu kuamka asubuhi, natandika vitanda halafu kisha baadaye naenda chumbani mahali tunapikia. Kwa mapishi mimi niko nambari moja kwa upishi natayarisha kila kitu, kila aina ya chakula naweza pika. Halafu kisha baadaye natoka kwa boma nje kufagia na kung'arisha. Sababu boma ikiwa nzuri, watu wataridhika, hata wageni watafurahia wakifika na kuwa wanafuraha ndani. Wakijua kila kitu watakachokikula kwa hii boma, itakuwa kisafi na kitakuwa hakina shinda yoyote hata kwa miili yao ndiyo, mimi ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani sana, sana sana hata wazazi wangu wanapenda nikiwa nyumbani boma itang'aa, nyumba itang'aa, hata kutandika vitanda kwa chumba cha malazi halafu kila mtu huwa anafurahia.

Kwangu kwanza kabisa napata habari zangu kutoka kwa redio. Redio inaleta habari zinazo patikana mara kwa mara. Halafu unaweza pata habari nzuri saa ile umefungulia radio yako kila wakati. Sababu zote zitakapo. Kua zinakuja zitakuwa zikikufikia vizuri sana. Jana jioni mimi hupata habari zangu katika runinga. Tengenezwa ili tusikize na tuweze kuelewa rugha yetu visuri. Halafu tena napata habari zangu kwenye mtandao. Mtandao huwa unaleta habari kila mara. Mtu akipata habari yeyote huwa anaituma kwa mtandao. Na mtandao utaipata ikiwa ni either itakua ya ukweli saa ingine wanaleta habari za uongo. Kwa hivyo ile kitu tuna ama tukiwa tuna tagea sana ni redio na Tv. Na radio tunaiamini sababu sana sana haileti habari a uongo.

Kila wakati ninapo safiri. Kwanza sana kama ni safari ya karibu. Mimi hutumia miguu utembea sababu karibu sitachoka sana. Lakini wakati naenda mbali huwa natumia bonda bonda ama pikipiki ambazo siko huku mitaani na karibu na mji wetu hapo kama ni kwenda mbali huwa natumia kusafiri kwa gari. Kutoka maeneo ya nyumbani mpaka maeneo ya mjini gari ndiyo rahisi kutumia.

Chukumu nalolipenda sana sana kasini ni kuajibika kwa wengine. Kutumwa naesa tumwa na wengine wensangu na mimi sirara miki kabisa. Naesapenda ata kufanya usapi kasini sana sana kufagia. Kutumwa mara kwa mara. Kupea wensangu kama ni maji ama vyakura. Kuatayarishia kila kitu wanaponituma ama wanachoi kiitaji. Napenda sana kusaindiana na wensangu kasini ili tuwese kuraisisha kasi. Sana sana kasini mimi sijipendi sana. Mimi ua najitorea kabisa kimwanga iri niweze kuinua kama ni kasini, kama ni kampuni, ama nyumbani kwetu, napenda kujitorea na kujipeana kabisa. Mimi sijipendi kabisa wakati wakufanya kasi. Hata wasasi wangu wananipenda sana napapau huwa najitolea kapisa. Hata kasini mdosi wangu ananipenda sana sababu kwa kila mara mimi ndiyo na kuanga namba mmoja kujitorea anapoytana ana ama anapoepeana kasi yote hile.

Mimi ukweli nasaidia jamii yangu sana sana sana kwa ushauri ili waweze kuwa na ujuzi zaidi. Kama ni kufanya kazi, nitawapea ile habari nikonayo ama ujuzi niko nao, ili waweze kuinuka na kujifanyia kazi wenyewe. Sana sana wakati watoto wako shuleni, kama hawana fedha huwa najitolea kama ni kinogo nikonacho naezaenda nionge na mwalimu niwalipie na waendelee kusoma. Alafu kisha napenda kusaidia jamii yangu sana. Sababu jamii ndiyo uti wa mgongo wa familia. Ndiyo napenda kuinua watu wengi, ili waweze kujifanyia kazi. Kama ni pesa kidogo nikonayo, naeza anzisha kabiashara kidogo, ili mtu moja ama wawili waweze kujisaidia. Na wawili watatu wakijisaidia, jamii imeinuka na itakuwa mbele sana. Alafu, baadaye, mimi napenda kusaidia wazee, ama watu ambayo hawana nguvu yeyote. Nitajitolea niwasaidie, ama niwatafutie mdhamini yeyote. Ili waweze kusaidika, kuinuka kijamii kwa ukulima, kwa matibabu na kitu kingine kile naweza kusaidia nayo.